Jinsi ambavyo napanga kazi zangu ni jambo la kwanza ni kuhakikisha nimezigawanya katika kazi ni za dharura na zenye si za dharura. Hata hapo naanzia na kufanya kazi ambazo ni za dharura kuhakikisha kama nimezifanya na nimezimaliza kwa wakati unaofa. Nisha maliza zile kazi za dharura nafuatilia na zile kazi zingine ambazo si za dharura.

Ndiyo, nimewai fikiria kwanzisha biyashara yangu mi binafsi, ni zaidi ya maramoja, ambazo nimeeza kufikiria vile. Na biyashara ambayo ningependa mimi kwanza, biyashara ya ambavyo niya kuuza vyakura katika soko, vyakura kama vile boga na matunda, abazo watu wengi wanazitumia kina siku.

Jambo ambalo napenda sana kuhusu mtaa wangu ni kwamba mtaa wangu ni mtulivu sana. Jambo la pili ni ya kwamba majirani ama watu ambayo wanaishi kwa mtaa wangu ni watu ambao wanapendana watu huwa wanajaliana na watu ambao wanapenda kusaidiana kwa wakati wawote. Kila ukiwa na jambo ambalo linahitaji usaidizi huwezi kukosa wa kukusaidia.

Mkati ambao mimi naupenda ni mkati ya aina ya chapati. Mkate ambao unatengenezwa nyumbani ama mimi mwenyewe utengeneza mara kwa mara nyumbani ni kitumia unga wa ngano. Na kanda unga wa ngano vizuri baada hapo naintadaza juu ya meza na kutengeneza chapati kwa kupitia moto na mafuta.